Mimi napenda mikutano lakini si kila mikutano kwa sababu si kila mkutano unamaana na si kila watu wali keti pamoja wana lengo moja. Mikutano ninayoipenda ni ile ambayo inanifanya nihisi kuwa muda wangu haujapotea, mawazo yangu yamesikilizwa na kuna jambo lililoeleweka kufikia mwisho. Kwanza kabisa napenda mikutano yenye lengo lililo wazi. Mikutano ambao tangu mwanzo unajulikana kwa nini umefanyika. Sio ile ya kukutana tu kwa sababu tulisema tukutane. Mkutano ninaoupenda ni ule unaoniambia leo tunajadili jambo fulani na tunataka kufikia uamuzi fulani hata kama majadiliano yatakuwa marefu najua yanaelekea mahali. Mkutano isio na lengo hunichosha hunipoteza umakini na hunifanya nijute kwa nini nilikuja. Pia napenda mkutano yenye uhuru wa mawazo. Mkutano ambayo kila mtu ana nafasi ya kuzungumza bila kuogopa kubezwa. Sipendi mkutano ambayo mtu mmoja anazungumza mda wote. Wengine wanakaa kimya kama sanamu. Mkutano mzuri kwangu ni ule unao ruhusu kuuliza maswali kutoa maoni tofauti na hata kukosoa kwa heshima. Kwa sababu mawazo tofauti ndiyo yanayojenga uelewe mpana na bila hilo mkutano unakua hotuba tu. Vile vile napenda mkutano yenye heshima, heshima ya muda, heshima ya watu na heshima ya mawazo. Mkutano unaoanza kwa wakati unaoendeshwa kwa utulivu na unaomalizika bila vurugu sipendi mikutano yenye kelele sizizo na mipangilio. Watu kukatisha maneno au dharau iliojificha kwenye maneno. Mkutano wa aina hiyo hunifanya nipoteze hamasa ya kushiriki hata kama mada ni nzuri. Aina nyingine ya mikutano ninayoipenda ni mikutano ya kujifunza. Mikutano inayo ongeza maarifa hata kwa njia ndogo. Inaweza kuwa mikutano wa kikazi, wa kielimu au wa kijamii. Lakini mradi itoke nikiwa nimejifunza kitu kipya. Mikutano inayo rudia yale yale bila kuongeza chochote hunifanya nihisi kama nimesimama mahali pamoja. Napenda mikutano inayochochea fikra na kunifanya nitafakari hata baada ya kuisha. Pia napenda mikutano ya mazingira. Mikutano ambayo haijajaa hofu au presha isiyo ya lazima. Ambapo watu wanaweza kucheka kidogo, kutabasamu na kuzungumuza kwa uhalisia. Mkutano mzuri si lazima uwe mkali kila wakati. Hata utulivu wa ucheshi wa kiasi vinaweza kufanya uwe mzuri zaidi. Mazingira mazuri hunifanya nijisikie huru. Zaidi ya hayo napenda mkutano yenye matokeo mikutano unao malizika bila hitimisho huniacha na maswali mengi. Napenda mkutano unaosema haya ndiyo tulio kubaliana. Haya ndiyo yatafanyika na huyo ndiye anaye usika. Hata kama matokeo ni madogo, mradi yapo. Mkutano usio na matokeo hunifanya nihisi kama muda umepita bila faida. Napenda pia mikutano inayo zingatia muda. Mkutano unayoheshimu muda wa watu unaoonyesha uelewa na nidhamu. Sipendi mikutano inayorefuka bila sababu au inayochelewa kuanza bila maelezo Mkutano mzuri kwangu ni ule unaopanga muda wake vizuri na kuufuata. Hii hunipa nafasi ya kupanga shughuli zangu nyingine bila usumbufu.

Ningependa kutembelea mji wa Tokyo nchini Japani. Sio kwa sababu tu ni maarufu bali kwa sababu ni mji unao changanya vitu ambavyo kwa kawaida havikai pamoja. Tokyo unanivutia kwa sababu ni mji wa nidhamu na kasi. Lakini pia wa utulivu na heshima. Nafikiria barabara safi, watu wanaofuata sheria bila kusukumwa na kila mtu akijua jukumu lake. Hilo pekeyake linanifanya natamani kuona kama kweli inawezekana jamii kuishi kwa mpangilio huo bila fujo. Pia ningependa kutembelea tokyo kwa sababu ya utamaduni wake wa kipeke. Ni mji unaoheshimu sana historia na mila zake, lakini wakati huo huo uko mbele ki teknolojia. Unaweza kuona majengo ya kisasa karibu kabisa na mahekalu ya zamani. Mchanganyiko huo hunifanya nihisi kama mji unaishi katika nyakati mbili kwa wakati mmoja. Sababu nyingine ni namna watu wake wanavyoishi maisha mbele ya siku ya kila siku. Napenda kuona jinsi wanavyo fanya kazi, wanavyo pumzika na wanavyo shirikiana. Ningependa kukaa mahali pa umma kuwa angalia watu wakipita na kujifunza bila kuuliza maswali. Kwa sababu wakati mwingine kujifunza kimya kunafundisha zaidi kuliko kuambiwa. Vile vile Tokyo unanivutia kwa sababu ya chakula na mtindo wa maisha. Sio tu chakula chenyewe bali namna kinavyo andaliwa na kuthaminiwa. Kila kitu kina umakini na heshima na hata jambo dogo linaonekana kuwa muhimu. Hilo hunifanya nione maisha kwa mtazamo tofauti. Lakini zaidi yote ningependa kutembelea Tokyo kwa sababu ya mafunzo ya ndani ninayo hisi ningepewa. Mji huo unanipa taswira ya kujidhibiti, kujifanya na kufanya mambo kwa umakini. Ninaamini kutembelea katika mazingira tofauti hubadilisha namna mtu anavyo fikiri. Tokyo ni mji ninaohisi ungepanua mtazamo wangu kwa njia ya kipekea. Kwa hiyo, kama ningechagua mji mmoja duniani wa kutembelea, ningechagua Tokyo. Si kwa kupiga picha tu, bali kwa kujifunza, kutafakari na kuona dunia kwa macho mapya.

Simu yangu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Siwezi kusema na itumia kidogo wala siwezi kusema inanidhibidi kabisa. Kwa wastan, utumia simu yangu kwa saa kadhaa kwa siku. Sio kwa sababu inahusiana moja kwa moja na mawasiliano kazi na taarifa ninazo hitaji. Asubui ni napoamuka, simu ndiyo kifaa cha kwanza kunikaribisha siku. Si kwa sababu ya anasa bali kwa kuangalia mda, ujumbe muhimu au tarifa zozote zilizo kuja usiku. Hapo ndipo siku yangu huanza kuchukua mwelekeo nikiona kuna jambo la dharura nalishugulikia mapema kama hakuna naendelea na ratba yangu. Programu ninazo zitumia zaidi ni zile zinazo saidia mawasiliano na taarifa. Natumia programu za ujumbe kuwasiliana na familia, marafiki na watu ninaofanya nao kazi. Pia hutumia programu za kusoma abari kutafuta taarifa na wakati mwingine kujifunza mambo mapya. Si kila matumizi ni ya burudani, mingi ni ya lazima katika maisha ya sasa hata hivyo siwezi kukataa kuna wakati hutumia simu kwa burudani kuna nyakati ninatazama video nasikiliza sauti au kupitia mitandao ya kijamii. Programu ni nazo zitumia zaidi ni zile zinazo saidia mwasiliano na tarifa. Simu ni rafiki mzuri lakini bila inaweza kuwa mwizi wa mda ukiitumia bila mpangilio. Nakumbuka vizuri simu yangu ya kwanza ilikuwa simu ya kubofya. Raisi sana bila mtandao wa program nyingi. Ilikuwa ya kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi tu. Wakati huo simu ilikuwa kifaa cha mawasiliano. Si sehemu ya kila kitu. Nikilinganisha na sasa naona mabadiliko makubwa. Sana katika namna tunavyoishi na kuwasiliana. Leo simu inanisaidia kwa njia nyingi. Naitumia kupanga shuguli zangu, kuhifadhi kumbu kumbu na hata kutatua matatizo kwa haraka. Kitu ambacho zamani kingeitaji safari au mda mrefu, sasa kinaweza kufanyika ndani ya dakika chache kupitia simu. Ili limefanya maisha yawe raisi na yenye, kasi zaidi. Lakini pamoja na faida hizo, ninamini na mda mzuri wakuzima simu. Si kila wakati simu inapaswa kuwa mkononi. Kuna nyakati ambazo nataka utulivu mda wa kufikiri au kupumzika bila arifa. Mda mzuri wa kuzima simu ni pale ninapo itaji kuzingatia jambo muhimu au ninapo taka akili ipumzike kabisa. Usiku hasa ujaribu kupunguza matumizi ya simu. Si vizuri akili kuendelea kupokea taarifa mbaka usingizi. Kuzima simu au kuieka mbali unisaidia kupata usingizi mzuri na kuanza siku inayo fuata nikiwa na nguvu. Kwa ujumla, ninatumia simu yangu kwa uangalivu. Natumia pale inapo hitajika na ujaribu kuipumzisha pale inapo zidi. Ninamini simu inapaswa kumsaidia mtu kuishi. Maisha bora si kumfanya asahau maisha yake alisi.

Ndiyo ninahifadhi kitu cha thamani lakini si lazima kiti hicho kiwe cha kung'aa au cha kuonekana mara moja. Kwangu thamani haipimwi kwa bei pekee, bali kwa maana na uzito wake katika maisha yangu. Kuna vitu ninavyovihifadhi kwa uangalifu mkubwa. Kwa sababu vina historia yangu, vinanikumbusha nilikotoka, nilichopitia na jinsi, nilivyofika hapa nilipo sasa. Kila ninapokiona au kukishika, nahisi kama ninarudi nyuma kidogo au kukutana na nafsi yangu ya zamani. Hiyo hisia peke yake, inafanya kitu hicho kuwa cha thamani kubwa sana kwangu. Ninahifadhi kitu hicho mahali salama, si kwa sababu naogopa mtu atakichukua, bali kwa sababu naheshimu maana yake. Sitamani kukiweka ovyo au kukisahau. Kukihifadhi ni kama njia ya kujiheshimu na kuheshimu safari yangu ya maisha. Kitu cha thamani ninachohifadhi kinanifundisha subira. Kinanikumbusha kuwa si kila kitu kinahitaji kuonyeshwa kwa watu wote. Baadhi ya vitu ni vya binafsi, ni vya kukaa kimya na ni vya kulindwa. Hapo ndipo thamani yake halisi inapoongezeka. Vilevile ninapokiona kitu hicho, hunikumbusha wajibu nilionao kwa maisha yangu. Hunifanya nijithamini na kujiuliza kama bado ninasonga mbele kwa mwelekeo sahii. Ni kama sauti ya kimya, inayoniambia nisiache kujituma wala kujisahau. Lakini si vitu vya historia tu ninavyovihifadhi. Ninahifadhi pia mambo yasiyoonekana kwa macho. Ninahifadhi ahadi nilizojipa mwenyewe. Ninahifadhi maadili niliyojifunza. Haya nayo ni mambo ya thamani sana hata kama hayaweki kwenye sanduku au kabati. Kuhifadhi kitu cha thamani kunanifanya nijisikie kuwa na mizizi hunipa uthabiti katika dunia inayobadilika haraka. Wakati mambo yanapochanganya au kunisukuma nikikumbuka kile ninachokihifadhi napata nguvu ya kusimama tena. Si kila mtu anajua ninachohifadhi na si lazima wajue. Thamani halisi haipigi kelele inakaa kimya lakini ina nguvu kubwa. Na mimi nimeridhika na hilo. Ninahifadhi kitu cha thamani kwa sababu kinanisaidia kukumbuka mimi ni nani kinaniweka karibu na ukweli wangu. Kina niongeza nisipote katika harakati za maisha ya kila siku. Kwa hiyo nikisema ninahifadhi kitu cha thamani ninasema kwa ujasiri. Ni sehemu ya maisha yangu. Ni sehemu ya utambulisho wangu na ni kitu nitakachokilinda kwa uangalifu mkubwa.

Kwangu mimi, jambo la dini lililo muhimu zaidi si ibaada pekee, bali ni maadili yanayoniongoza katika maisha ya kila siku. Ninaamini dini haipaswi kubaki katika maneno au desturi, bali ionekane katika matendo yangu na namna ninavyowatendea watu wengine. Kwanza kabisa, jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kumcha mwenyezi mungu. Kumcha mungu kwangu si kuogopa kwa hofu, bali ni kuwa na heshima ya ndani, ni kujua kuwa kuna nguvu iliyo juu yangu, inayoona, inayosikia na inayojua ni zangu hata kabla sijatenda. Hilo hunifanya nijidhamini kabla ya kusema au kufanya jambo lolote. Pili, jambo la dini lililo muhimu sana kwangu ni kuwa mtu mwema kwa wengine. Ninaamini dini inapaswa kunifanya niwe na moyo wa huruma, subira na msamaha. Haijalishi mtu anatoka wapi au anaamini nini. Lakini namna ninavyomtendea ndiyo kipimo cha imani yangu. Kusaidia pale ninapoweza kuepuka kuumiza wengine na kusema kweli ni sehemu ya dini kwangu. Vile vile jambo la dini lililo muhimu kwangu ni uadilivu. Dini hunifundisha kuwa mwaminifu katika maneno na matendo. Hata pale ambapo hakuna anayeniangalia. Dhamira yangu hunikumbusha nifanye lililo sahii. Kwa sababu najua sijaenda kinyume na nafsi yangu. Pia dini ni muhimu kwangu kwa sababu hunipa tumaini katika nyakati za shida, huzuni au kukata tamaa imani hunifanya nisiwe pekee yangu. Hunisaidia kuamini kuwa kila jambo lina sababu hata kama siioni mara moja. Tumaini hilo hunipa nguvu ya kuendelea mbele hata wakati mambo ni ngumu. Jambo lingine muhimu kwangu katika dini ni nidhamu ya nafsi. Dini hunifundisha kujizuia kuwa na subira na kutoongozwa na hasira au tamaa. Hunisaidia kujifunza kuwa si kila ninachotaka ndicho ninachohitaji hii hunifanya niwe na maisha yenye mwelekeo na utulivu. Aidha, dini ni muhimu kwangu kwa sababu hunisaidia kujifahamu. Kupitia sala na tafakari hujikuta nikijiuliza maswali ya msingi kuhusu maisha yangu. Ninajifunza kukubali makosa yangu, kuomba msamaha na kujitahidi kwa kuwa bora zaidi kila siku. Hii ni safari ya ndani ambayo inanijenga polepole. Lakini pia ninaamini dini inahitaji unyenyekevu. Sioni dini kama sababu ya kujiona bora kuliko wengine. Badala yake inanifundisha kuwa mnyenyekevu kusikiliza na kujifunza kutoka kwa watu wengine. Imani ya kweli haina kelele ina matendo. Kwa ujumla jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kuishi maisha yenye maana, maadili na heshima. Dini huniongoza, hunikumbusha wajibu wangu na hunipa mwanga wa kufuata katika safari ya maisha. Si kwa kulazimisha wengine bali kwa kuanza na mimi mwenyewe. Kwa hiyo nikisema dini ni muhimu kwangu namaanisha kuwa inanijenga ndani, inanifanya niwe mtu bora na inanisaidia kuishi kwa amani.

Napenda kwenda madukani wakati ambao nina utulivu wa akili na muda wa kutosha. Siendi madukani kwa haraka au kwa msukumo wa ghafla. Kwa sababu kwangu, kwenda dukani ni shughuli inayohitaji umakini na mpangilio. Ninapochagua muda mzuri nafurahia ununuzi wangu na naepuka usumbufu usio wa lazima. Kwa kawaida, napenda kwenda madukani asubuhi. Asubuhi hunipa mazingira tulivu, maduka huwa hayajajaa watu wengi na wauzaji huwa na utayari mzuri. Wakati huu nahisi nina nafasi ya kuangalia bidhaa kwa utulivu, kuuliza maswali na kufanya maamuzi bila presha. Asubuhi pia hunisaidia kuepuka uchovu kwa sababu akili yangu huwa bado imetulia. Pia napenda kwenda madukani wakati nimejiandaa vizuri. Napenda kujua ninachohitaji kabla sijaondoka nyumbani. Nikienda bila mpangilio najikuta nikinunua vitu visivyo vya lazima au kusahau vilivyo muhimu. Kwa hivyo, muda ninaochagua kwenda dukani ni ule ambao nimekaa chini na kupanga mahitaji yangu. Kuna nyakati napenda kwenda madukani jioni hasa kama siku imekuwa ndefu. Jioni hunipa nafasi ya kubadilisha mazingira baada ya majukumu ya siku. Lakini si jioni ya kuchelewa sana kwa sababu wakati huo uchovu huanza kuonekana na umakini hupungua napenda jioni tulivu kabla giza halijawa nzito. Sipendi kwenda madukani wakati kuna msongamano mkubwa. Wakati maduka yamejaa watu kelele huwa nyingi na kusubiri kunachosha. Hali hiyo hunifanya nikose subira na kupoteza umakini. Kwa hiyo, huepuka kwenda madukani wakati ambao najua kutakuwa na watu wengi sana. Napenda pia kwenda madukani wakati nina hali nzuri ya kisaikolojia. Kama nina hasira au mawazo mingi, naona si muda mzuri wa kununua vitu. Ununuzi unahitaji utulivu ili nifanye maamuzi sahihi. Nikijisikia vyema hata kwenda dukani kunakuwa jambo la kufurahisha. Wakati mwingine napenda kwenda madukani nikiwa peke yangu. Hii hunipa uhuru wa kuangalia kile ninachotaka bila haraka. Naweza kusimama kufikiria na kulinganisha bidhaa kwa utulivu kwangu huo ndiyo muda mzuri zaidi wa kufanya ununuzi unaoniridisha. Lakini kuna nyakati napenda kwenda madukani nikiwa na mtu mwingine mazungumzo madogo njiani na dukani hufanya safari iwe nyepesi. Hata hivyo, bado napendelea muda ambao si wa haraka wala wa msongamano. Kuongeza, napenda kwenda madukani wakati kuna muda wa kutosha, utulivu na mpangilio. Muda ninaouchagua hunifanya nifuraihie ununuzi wangu na kurudi nyumbani nikiwa nimeridhika. Kwangu kwenda dukani si tu kununua vitu, bali ni kufanya maamuzi kwa utulivu na hekima. Kwa hiyo, nikisema napenda kwenda madukani wakati fulani namaanisha wakati ambao unanipa amani ya akili, umakini na uhuru wa kuchagua vitu bila presha.

Mwezi ni nao upenda zaidi ni mwezi wa mei. Hii si kwa sababu tu nisehemu ya kalenda, bali kwa sababu mwezi huu unamaana kubwa kwangu. Ni mwezi ni nao sherekea siku yangu ya kuzaliwa. Kwanza kabisa, mwezi wa mei hunikumbusha furaha ya maisha yangu. Kila mwaka ni napofika mei na jisikia furaha maalumu. Si kama siku nyingine za kawaida ni mwezi wa sherehe, wa zawadi na wa salamu nzuri kutoka kwa marafiki na familia. Hii hunifanya ni jisikie maalumu na kudhaminiwa. Pia mwezi wamei unaoleta hali nzuri ya hewa kwa wengi. Kwa kawaida, majira ya joto hayajawahi kuwa makali na asili huonekana kwa uzuri wake. Mimea inachipua maua yanachanua na anga huwa ya wazi. Hali hii ya asili hunipa furaha ya kipekee ni napo panda miguu inje au hata nikikaa nyumbani nikifurahia mwanga wa jua. Kwa hio mei si tu furaha ya kuzaliwa bali pia furaha ya hali ya hewa na uzuri wa asili aidha mwezi wa mei hunikumbusha mipango na malengo yangu. Kila mwaka nakumbuka mafanikio na changamoto za mwaka ulio pita. Hii hunisaidia kutafakari kupanga mipango mpya na kujitahidi kuwa bora zaidi. Ni kama mwanzo mpya wakujijenga na kuimarisha maisha yangu. Vile vile mei ni mwezi wakusherehekea urafiki na familia. Wazazi marafiki na ndugu hunipa moyo na kunifanya nijisikie kushirikiana. Hii hunifanya nipate furaha ya kweli. Situ kutokana na zawadi, bali kutokana na upendo wa watu walioko karibu nami. Ni mwezi unaodhibitisha kuwa maisha nibora tunapo shirikiana na wengine. Pia mwezi wa mei hunisaidia kuunda kumbukumbu nzuri. Kila sherehe, kila zawadi na kila ujumbe wahiri, unasalia moyoni mwangu. Baada ya muda nikirudia kumbukumbu hizi na jihisi kuwa na nguvu na furaha isio na kifani. Ni mwezi wafuraha ya kweli, sio ya muda mfupi tu, lakini pia mei hunikumbusha kushukuru kila mwaka ninapo sherekea siku yangu ya kuzaliwa. Najua ninafasi ya kushukuru kwa maisha, afya na fursa ambazo ninazo. Hii hunifanya nijisikie amani na kudhamini kila jambo ndogo lililopo katika maisha yangu. Kwa ujumla, mwezi wa mei ni mwezi wangu wakipekee huu ni mwezi wa furaha, utulivu, sherehe, upendo na kushukuru. Kila mei na jihisi ni mepata nafasi ya kudhamini maisha yangu na kushirikisha furaha ilio na wengine. Kwa hiyo ni kisema napenda mwezi wa mei, ni nasema kuwa ni mwezi wa maana kubwa kwangu, mwezi unaofanya. Moyo wangu ujisikie furaha amani na shukrani.